Ndiyo napenda kuvaa vibuli. Napenda kuvaa vibuli wakati ambapo naenda kanisa, wakati ambapo naenda sherehe wakati ambapo kuna harusi, ee huwa navaa vibuli, huwa navaa wakati ambapo kuna sherehe fulani, napenda kuvaa vibuli. Navaa vibuli, navaa saa, navaa, napenda kuvaa hizo vitu za urembo.

Napendelea mwanga wa kati, mwanga wa kati ndo ambao napendelea mwanga mkali hunichoma macho, kama ni simu isikuwe na mwanga mkali kama ni televishoni isikuwe na mwanga mkali napenda mwanga wa kati, mwanga wa kati mwanga ambao sio mkali na mwanga ambao sio mdogo kwa hivyo napenda mwanga wa kati kwa televisheni kwa simu ayo.

Kulinda mazingira huwa situpi takataka ovyo ovyo kwa barabara. Takataka huwa natupa mahali pamoja kwa pipa. Takataka natupa kwa pipa ili nilinde mazingira yawe safi. Halafu pia watoto nawaambia wasitupe takataka kila mahali kwa barabara wasitupe takataka. Na hivyo ndivyo ndio njia nzuri ya kulinda mazingira. Mazingira yanakaa masafi. Hakuna mauchafu eh hivo na pia kufagia kufagia kuokota uchafu kwa barabara. Kufagia barabara saa zingine unapata kila mwezi siku moja tunaenda tunaungana tunaenda tuna tunaokota uchafu kwa barabara. Tunafagia barabara eh hivo unapata mazingira kila wakati mazingira ni masafi mazingira yako sawa yamelindwa.